Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kueza kuelewa na kushugulikia hisia za watu wengine kwa urahisi, kujua kwa haraka wanachohisi, kwa nini wanajisikia hivyo, na jinsi ya kuwasaidia bila kuingilia vibaya, ingefanya mwingiliano wangu na watu kuwa mzuri zaidi.